Napenda kusikiliza muziki lakini kuimba sio sana kwa sababu sauti angu nzito uwa sijui kuimba sana But napenda kusikiza muziki sana but kuimba maybe kurejelea nyimbo za wenyewe lakini mimi kwangu kuimba ni ngumu sana. Siezi sema napenda kuimba but napenda muziki.

Na sana mimi napenda kuvaa nguo za kaki, hama pia kuvalia official kama suti. Ju hizo pia zinaeandana na klasi yenye mi napenda So napenda sana sana tuseme suti na sharpshooter Then mi huona hiyo dress code inakuangapoa sana. Kaki navalia wakati niko on the normal days ama wakati naenda kazi.

Mimi wakati wa jua kali napenda kukaa mahali kuna shade ama chini ya mti ama pia kwa nyumba yenye ikona ceiling Though kama nikona wakati huwa naenda nanunua ice pop baridi naanza kuikula kwa sababu itanisaidia ku cool off mwili wangu then sometimes kama nikona time mostly on weekends naenda napiga shower yangu safi.

Mi huwashugulikia kulingana na vila wamekuja, moja baada ya mwingine. So, kama ni mteja anataka kitu, kwanza namshugulikia namskiliza kwa sababu in my line of duty najuanga customer is always right. So, akikuja namshugulikia kwa happiness namkaribisha vizuri namuelezea chenye anapaswa kujua.

Kusema ukweli kwa mazingira yenye niko, siezilisha mbwa, but niko na paka napenda paka sana kwa sababu kuna nyoka wengi ambao wako around, na inabidi unakuwa na paka kuscare off those snakes. Halafu paka pia kuna venye huwa inanibamba, ni social, halafu inapenda watu, then kama kuna tumidudu midudu hivi, inatutoa huko nje.

Kitu ni kujipanga, wewe ndo unajipanga kibinafsi, unataka nini, na masahaya kuna time ya kazi na kuna time ya kwe mwenye privacy So mambo ni kujipanga, unajua kuna huu wakati ambao mimi niko kazi, nda jibeba hivi na hivi na hivi But wakati wenye uko binafsi, sasa private, ndo unajipanga, unaeza kuelewa, nataka after such and such a time nikuwe hapa ama nifanye hivi.

Kinywaji cha baridi ambacho mimi napenda ni Ice Popsicles. Ice Popsicles ni tustaf fulani tunakuanga tumeekwa kwa karatasi. Tunaiuza either kumi au mbao kulingana na mtaa yenye uko. So huwa natupenda kwa sababu ni tubaridi vizuri then ukikunywa unafeel poa. Hasa wakati wa jua sana sana.

Kiyo ya binafsi yamba mimi na dhamini kazini ni kuona kazi imendelea poa na kitu nilikuwa nimesainiwa pia imeenda tu poa alafu kumekuwa na peaca hakuna shida yoyote yenye imetokea. Iyo ndiyo kitu neza sema nifanikio kwangu So kama akuna mabishano hakuna mtu wamepata injury. Ama kila mtu wako sawa na ako contented. Iyo ndo kitu enye minapenda kazini I feel that ni kama kufanikio.

Langu ambalo mimi ninalo kazini ni kupokea mshahara wangu kwa utaratibu na pia kuweza kuchukua loan huwa wanapeana loan so nilikuwa nataka By the end of the year vyenye nandelea kuchukua mshahara nieze kuchukua loan Then niende nianzishe another side hustle of which nataka kufanya farming kidogo ya fruits hapo sasa.

Mimi husherekea mwaka, I'm the only choosen a few wenye husherehekea mwaka kwa nyumba. Mimi sijai toka nje hizo mausiku kwa sababu hii area yenye niko, iko na insecurities sana. So you can be even be stabbed, you can, vitu zina unaeza ibiwa. So kitu nafanya, nakaa chini, mimi nawatch TV, naangalia venye mambo inaendelea nikiwa ndani but huwa sitoki nje.

Kwa siku kwa kawaida yangu mimi natumia muda wa almost twelve hours. Kwa sababu kazi yangu pia inabidi nifanye kazi mtandaoni na pia napenda kujienjoy mtandaoni. So natumia like twelve hours to be on the internet even more than that. So napenda mtandao sana na hapo ndio wa kazi yangu pia mimi nafanya.

Mimi najenga mahusiano na wafanyi we wakazi wengine kwenye kampuni kwa kuongeleshana vizuri na pia kupeana kila mtu anapewa space yake na pia kusikizana wakati kuna issues na kujuliana hali pia. Na kujua kama kila mtu anaendelea vizuri so tunajuliana hivo sasa mahusiano.

Ndiyo nimewai kufanya yoga mara nyingi tu na fanyanga yoga even three days in a week. So inakuanga pia ni relaxing alafu na put background music ambayo ni yaupolepole kabisa ama rumba. So wakati unafanya yoga pia iyo mishipa na pia mifupa inakuwa stretched tu vizuri unapata akili iko sawa.

Bia inanichukiza sanaa, inakuangaa maybe gossiping unapata mtu anaongea jambo lenye haliko anakugosip na mambo mabaya alafu tena ule mtu ni rafiki yako so inakuanga mbaya sana ama unaambia rafiki yako shida then anaenda akitangaza ama unamuelezea kitu fulani yenye unataka kufanya then anaenda akitangaza huwa inachukiza na inaudhi.

Kawaida wangu napenda upepo na feel upepo inakuanga very natural then ikikupiga vizuri unaskia tu poa mimi ac naipenda maybe ikiwa kwa gari but si sana mimi napenda upepo wa kawaida. Hata kama niko kwa kwa gari nafungua kioo hili upepo uweze kuingia na unipige vizuri soo mi napenda kupunga upepo kwa sababu na feel ni natural.

Kweli mara mob, mimi huwa nimejipanga panga vizuri. So najuanga at this and such a time, napaswa kuwa nafanya hivi na hivi. Expect saa zenye niko off kidogo ama saa zenye tunaenda kutek a tea-break ama lunch. Na kuanga nimeshugulikia muda wangu vizuri na ninakuanga nimejipanga. So I know what assigned duty yenye napaswa kufanya kwa muda fulani.

Iyo, nimewaifuga mnyama. Hata si mnyama nimefuga wanyama wengi sana. Tuseme kama mbwa, nguruwe, ng'ombe, kondo, mbuzi. Wanyama wengi tu nimekuwaniki wafuga. Sana sana napenda kufuga kondo kwa sababu naona wakizana haraka haraka. So, nimefuga wanyama wengi sana nikona experience kidogo.

Jukumu ambalo mimi napenda sana katika kazi yenye mi nafanya ni wakati naongea na client, ni wakati naconvince client kwamba vitu zetu ni legit na ziko sawa hiyo ndio jukumu yenye mi hupenda sana sana kwa sababu inakuanga so experience poa sana unaconvince client, then client ananunua kitu kutoka kwenyu inakuanga poa sana.

Mara nyingi huwa tuko na sherehesherehe hivi lakini sana sana at the end of the year So tunasomewa mafanikio na pia kuna hiyo auditing na general meeting So hapo ndio tunajua mafanikio na kusherehekea sisi huwa tunanunua vinywaji kama soda. Tunachukua vitu light light hivi laafu kuna pikwa kama pilau hivi. Tunasherehekea, tunaongeleshana na tunabambika, tuna na tunajua next time. Lazima tuput another miles.

Hilo ni jambo rahisi sana hata wewe unajua. Kama ni wa islamu ni siku ya eidi. Na kama ni wa kristo ni siku ya krismas So mimi ni mkristo So msimu wa mwaka wenye napenda ni msimu wa krismasi ambapo huwa naona tunasherehekea sisi wote tukifurahia, tukiburudika So napenda sana msimu wa krismasi.

Huyo mimi ni mtu mbunifu na mimi ni mtu wa ubunifu kabisa. Huwa na tenda tenda mambo ambayo kwanza sana sana kwa kampuni. Uwa naitua na solve vitu sana sana kwa sabamu pia nimesomea mambo na software engineering. So software engineering inaitajiukue mbunifu. So lazima ni eze kutengeneza software kadha kadhana na solve izo algorithms.

Iyo, napenda chakula cha haraka kama chipo, aka french beans french beans french fries. Hizo napenda sana ju, inakuanga tamu sana sana nikipita mtaa. Halafu pia kuna mutura, unaweza kula haraka haraka ukipita mtaa. Napenda tu chakula cha haraka. Lakini kama niko kwa nyumba na nikupika noodles sana sana ndio huwa nanunua halafu napika kwa haraka.

Mimi kabla ya kulala, kwanza sana sana inakuanga, kwanza naenda na shower. Na hua natumia kahawa sana sana ya kukunywa, ndo ni read a novel So then nikitoka huko kushower, nimefanya kila kitu, nimekula Then nakuja naspread bed yangu vizuri tena, najipanga vizuri, navalia hizo night clothes Then naomba sir god, alafu mimi naingia, kitanda napigi usingizi.

Sera ya kampuni ambayo mimi huwanaona ni muhimo sana. Ni wakati tuvae dress code yenye inafanana alafu na pata kuna nguo lazima zikuwe ni safi. I think that iyo sera inakuanga poa sana. Kwa sababu sote tunakaa uniform, then kila mtu wako clean, ata client hakikuja. Anaona we, juu cleanliness ndo inafanya, ina-attract client kwa macho.

Mimi kwa kawaida yangu, ata niwe kutoka nikiwa mtoto mdogo, nimekuwa na vaa saa. I think mimi ni wale old school kidogo. Napenda kuangalia saa ya mkono, alafu pia napenda saa mzito mzito zenye zina pesa, hizo ndio saa zenye mimi napenda. Kwangu saa na mavazi yangu, napenda sana kwa sababu pia inaendanisha na mavazi yangu yenye nimevaa.

Kazi ninayoidhamini zaidi ni kazi ya mikono yangu. Hasa hasa kwa sababu mmi niko kwa hiyo field ya software engineering. Huwa najaribu sana sana kuipenda hiyo kazi halafu ni kitu ni passion yangu. So nikifanya mambo na software engineering na juwa I'm doing it to the end. Hiyo ndo kazi yangu usiku mchana. So hakuna kazi ingine ni hiyo hiyo lazima niidhamini.

Habari most of the times nazipata kutoka kwa magazeti. Juu napenda kusoma magazeti kila siku kwa kampuni yetu kuna letwa magazeti kila siku So pale pia napata habari in deep Then pia kwa mtandao hapo ndio napata most of the stories, habari, news, anything, politics, kama ni sport, huko ndio napata sana, soo naweza sema mtandao sana sana.

Mimi ningeulizwa, leo ningesema sir God, anipee uwezo ya kuweza kuburuka. Yani ningekuwa naeza fly, ningekuwa na feel poa sana. Ama ningekuwa pia na uwezo wa kuenda mbali tu But mimi uwezo wa kufly ndiyo kitu ningekuwa napenda. Ju ningekuwa naenda zile destinations, zenye mimi nataka pali nataka mimi na land au sio.

Napenda miziki yote, napenda miziki sana sana, napenda miziki yote. Mimi napenda bongo, napenda pop, napenda classical, reggae kwangu si sana. Mimi nakumbuka mwimbaji, mmoja anaitwa Charlie Blanks. Na bend yake pia yenye inapendeza sana, siiku mbuki kwa jina but naikumbuka sana na wakati mwingi kila siku mimi hukua na earphones kwa masikio nikisikiliza muziki. Na huwa na nikisikiza muziki ya wimbo mimi huwana upenda sana na huwa na feel vizuri sana na niko stress free.

Ubora wake, hili pia battery isiharibike na charge kifaa changu, tuseme mara moja kwa siku, ama mara mbili kwa siku inategemea na pia venya moto upo na kazi yenye nafanya. But mostly nacharge mara moja ndio upate pia battery yake imekua na shelf life kubwa sana ukicharge kila saa hio moto inaingiaingia kila time hio stuff inaharibika.